Napendelea chakula chenye, ratha ya wastani, isio kari wala isio hafifu. Chakula kilichopikwa vizuri, kinaifadhi ratha ya siri, ya fiungo, kama vile vitungu, nyanya, na vile viungo vya kiasili, vinavyoongesa harufu na utamu wa chakula bila kuzidisha pilipili. Haswa hii virutubishi vyote vikiwa katika viyakura kama vile pirao, samaki ama mboga mboga zenye hazijapikwa sana ziko katika wastani napendelea sana ile chakura. Chakula chenye ladha ya usawa unifanya nifurahie kula bila kuadhiri afya au faraja angu ya mwili. Ingawa mara nyingine napenda kujaribu ladha kali kidogo hasa kwenye vyakula maalum kwa ujumla. Napendelea chakula chenye ladha laini na yenye mvuto wa kiasili.

Kuishi katika nyumba iliyojengwa na matofali, matofali ni yale mawe mawe isiyo ya kiasili ila huwa imejengwa ama imeundwa na binadamu na mikono kwa kutumia vifaa maalumu lakini vya kiasili. Mchanga inachimbwa katika pale karibu na mto, inachongwa ama inawekwa visawasawa, inalainishwa, inakaushwa, kwa jua na pia inakaushwa kwa moto ili iwe ngumu kabisa na yenye inaweza kubalika katika kuhitimu vile vilengo vya ujenzi. Katika mazingira ninayoishi watu wengi wamejenga na hizi na hizo matofali. Na hii inafanya mazingira inamoishi ikuwe tulivu. Ikuwe na usawa kwa sababu kila mtu katika hii mazingira amepanda miti inayoleta mvuto ama hewa safi sana katika hii mazingira kwa kujenga katika hizi rasilimali za kiasili zinafanya mazingira ikuwe sawa afya ya kibinadamu isiathirike sana. Na ukuwe na usawa. Nilipohama hapa ilikuwa mwaka jana. Hiyo ndiyo ile mambo iliyonivutia sana katika hili eneo najihisi salama katika mahali hapa ninapoishi. Na ninafikiri nitaishi hapa kwa muda. Ninapofanya kazi katika hili eneo kabla sijahamishwa hapa kazini kupelekwa katika kituo ingine kwa hivyo mahali ninapoishi ni salama pametulia na naweza ambia kila mtu akuje tuishi kwa upamoja.

Ra hasha sijai jifundisha kupiga gitaa. Lakini ningependelea sana kujifundisha. Ni sababu lenye sijai jifundisha. Ni vile sijai kuwa karibu na mtu mwenye amemiriki gitaa. Ama wakati niko karibu na gitaa ni katika vile sherehe. So mpiga gitaa ako tayari katika kazi yake. Huwezi enda pale kumwambia akufundishe kupiga ile kifa. Hatimae niko katika uzee wangu. Na natumai ya kwamba watoto wangu nitaweza wanunulia gitaa na fifaa kama vile vya kuchezea mziki Vinavyohiitajika Ili wakue na uwerewa mzuri wa zire fifaa katika umri wa mapema. Wasikue kama mimi So kwa hivyo sijai jifundisha kupiga gitaa ila natumai sana nijifundishe mii mwenyewe nisiende shuleni ila niweze kuilewa mziki kwa kina.

Kwanza mimi ni mkulima na nikiwa mkulima pale shambani ninayo matunda ina kadha kadha. Ninayoyapanda, ingine inayo yalima, ingine inayo ya chuna kutoka kwa miti nilioipata mle shambani. Katika haya yote niko na mapapai, maparachichi, atikitimaji. Na mengineo mengi kama vile viazi vya sukari, mandizi. Lakini tunda nilalolipendelea sana, ni machungwa. Lakini si kwa sana kama vile na navyopendelea parachichi. Bona napendelea parachichi sana? Parachichi ni tunda lisilokuwa na kazi mingi katika kuirima. Unaiwachilia tu, hila unafanya kukatakata vile vibranchi vyenye viko na matuta matuta. Hili jua iweze kuingia vizuri, ndiyo matunda ikue kubwa na ikue yanye latha mzuri. Pia naweka mbolea pale shambani, ili matunda ikue mingi na yakue kwa haraka. Na kwa hivyo parachichi naipedelea sana juu inapata bei mzuri sokoni na inapendwa na watu wengi. Na pia inanunuliwa ikiwa mbichi na kwa hivyo hamna vile ati itakavyoinuliwa ikiwa imeiva pale shambani. Ukipeleka sokoni pondeke pondeke. Inanunuliwa pale shambani kwa bei nzuri. Na katika ule utayari usio kuwa wa hasara kwa mkulima asanti.

Kumbukumbu ni nayo utotoni ni tukicheza michezo kadhalika na watoto wenzangu haswa wale tulio zaliwa na mama moja ama katika ile familia yetu kwa ujumla. Kumbukumbu zile nzuri sana ni wakati washerehe tulipo kuwa tunapika chapati na nyama nyama na michezo kadha kadha. Ikiwa vile kucheza mpira wapete Kukimbizana Na ile mchezo ya kujificha na wenzako wanakuja kukutafuta na pamoja na mimi nakumbuka watoto wenzangu wale ndugu zangu ndugu zangu wakubwa na wale wadogo kwa sababu tumezaliwa tukiwa wengi. Pale katika familia yetu nakumbuka vile tulikuwa na shida shida kwa sababu hali ya uchumi haikuwa maalum sana. Haikuwa mzuri sana pale nyumbani na kwa hivyo ile hali ya kuwa hatuna pesa ya kutosha ndiyo kumbukumbu halisi iliyo akilini mwangu kumpaka kwa sasa na kwa hivyo hizi kumbukumbu zinanipa hisia kufanya kazi kwa bidii. Ndiyo watoto wangu wasikuwe na katika hali kama hii. Katika maisha yao inaokuja na kwa hizyo nafanya kazi kwa bidii. Najituma sana na ninapenda sana kufanya kazi na kueka akiba yangu kidogo kwa kidogo ndiyo nisikuwe katika ile hali tulio kuwa nayo. Katika ile wakati nakumbuka wakati wa sherehe sherehe za krismasi na mwaka mpya kulikuwa na changamoto kadha wa kadha ukosefu wa nguo umpya za kufaa. Ila wenzetu ama watoto wa majirani wako nazo na kwa hivyo nafanya kazi kwa bidii muno. Ndio watoto wangu wenyewe wasije kujipata katika hali ya ukata kama ile niliyokuwa nayo hizi kumbukumbu zote hunirudisha nyuma na ninaona tumetoka katika hali ingine mbaya sana ya ukiwa na umasikini na hizo ndizo kumbukumbu zangu za utotoni.

Asubui napofika kazini, napenda kusalimia wenzangu wote pale kazini kwa mikono nawaulizia vile wamekua usiku kama familia ipo jema na vile wanavyoendelea. Hili hutufanya tukuwe kwa upamoja sana na wenzangu, kujua hali ya kimaisha ama hali ilivyo katika maisha ama nyumbani mwa kila mtu mwenzangu. Aswa tukingia katika mambo ya kikazi ama katika taasisi tunazo sifanyia kazi Mimi niko katika lengo kubwa pale kazini kwa sababu mi ni msimamizi kwa wafanyikazi wenzangu. Na katika hii kazi ya kusimamia wafanyikazi wenzangu mawasiliano lazima ikuepo kwa jia yenye usawa, uazi na heshima kwa kila mtu. Napenda kupitisha habari ama mawasiliano yote bila kutumia nguvu ama kifua na nataka kujua kila mtu amelewa ile kitu inahitajika na kwa wakati gani ili malengo ya taasisi yetu iweze kuwafikia kwa haraka na kwa ujumla wa sisi wote. Mawasiliano pia inaleta uwazi, usawa na usalama pale kazini kwa kila mtu anapofanya kazi pale katika tasisi langu. Na huu usawa unafanya utekerezaji wa kazi ukuwe mwafaka, ukuwe hauna tashwishwi na kwa hivyo kila mtu anajihisi akiwa wa upamoja katika ile timu yetu ya kazi. Na mawasiliano pia inafanya kila mtu awasirishe ile jambo anaro fikilia linaleta utata katika kazi ama inazuhia mafanikio pale kazini iweze kuwafikia kwa haraka na kwa muda unaofaa.

Napenda maua, maua hunipa hisia ya utulivu furaha kwa sababu huongeza uzuri wa mazingira na kuleta hali ya amani. Napenda jinsi maua yanavyo badilisha muonekano wa mahali yawe nyumbani, ofisini au nje kwa bustani na kufanya mazingira ya onekane hai na yenye mvuto sawa. Pia napenda maua kwa sababu yanaashiria mambo chanya kwa upendo matumaini na upya. Harufu na rangi zake husaidia kupunguza msongamano wa mawazo na kuboresha hali ya moyo. Kwa jumla maua ni sehemu ndogo yangu lakini muhimu inaochangia wastani wa akili na hisia. Sana sana hisia zikiwa sawa mwelekeo wa mawazo na kila kitu ninacho kifanya kina kuwa na mwelekeo sawa. Tena napenda maua kwa sababu hufanya macho yangu na akili zangu kwa jumla ikue tulivu, mawazo yangu ikue pana ila kila saa ninapo itazama na na kwa kusikia harufu ya ile mvuto wa maua.

Katika kukamirisha kazi kwa wakati unaofaa, haswa pale kazini ama katika shule inayo isoma, mambo ninayo hakikisha ni kwamba kila kazi niliyo pewa ama kila jambo ninafaa kukamirisha, ni meriandika katika kitabu changu chenye taratibu za vile kazi itafanywa kwa wakati. Na katika hii kitabu naenda nikiweka tiki kwa ile kazi inaoifanya na vile nimeimalizia na katika ile hari ya umaarufu inayofaa. Na kwa hivo kuhakikisha kazi imefanya kwa wakati na tenga muda maarum kwa kila kazi ni ilio mbere yangu nafanya hii kazi naipea mudaa mwafaka ikue imemalizika na imemalizika vile inafaa kila kazi ama kila kitu nafaa kuifanya na itengea wakati wake zio zombana ama isio sukumana na kazi ingine yoyote ndiyo kila kitu ikuwe ni kwa wakati wake na ifanywe kwa umaarufu na katika haria umakini vila inaweze kana na kwa hivo hii inafanya kazi yangu ikue kamiri na ikue ya katika ile kiwango cha usawa inayo hitajika.

Umeme unapokatika, sana sana kwanza napata nimeakisha mataa yangu ya inaotumia nguvu za jua na masora. Hii inanisaidia kuendelea na ile kazi niliokuwa kuwa naifanya kabla umeme kupotea. Haswa kama nilikuwa natumia fifa, vinavyotumia umeme kwa wingi, ambavyo haviwezi zingatiwa ama kuwa zinatumia ile nguvu ya jua. Inaoiweka katika mabetiri, inapaswa naakisha mataa ili kupata mwangaza unaohitajika. Na kwa hivyo ile kazi niliokuwa naifanya inaotumia umeme mwingi napata nimeisimamisha mpaka umeme unaporejea. Haswa pia natoka nje na hakikisha ya kwamba umeme katika ujirani wangu umepotea isikuwe ati ni katika chumba changu peke ati ndio umeme umeweza kupotea. Haswa umeme pia ikipotea nazima zile fivaa viliokuwa vikitumia umeme. Ndiyo umeme ikirudi kwa tija kubwa ama katika uzito mkubwa wa volteji. Isiwese kuharibu vile vifaa vilivyokuwa vimeakishwa kabla ya umeme kupotea vifaa hivi ni kama telefisheni, firiji, microefu na vinginevyo pale nyumbani. Kama umeme umeweza kupotea wakati nilikuwa natumia fifaa vyenye kuhitaji umeme mwingi ambavyo sasa umeme wa sola hauwezi ukavizingatia. Mataa ninayoiakisha inanifanya ni anze kusoma vitabu. Ili kuhakisha nafanya kitu kwa hiyo muda. Asanti.

Kwa hakika hii hisia za binadamu wakati wa kusubiri mtu hufikiri amepoteza muda ama amejiona amewekwa kwa sana kwa kusubiri pale katika mstari. Vile vile hiyo ni hali halisi ya binadamu na vile vile nilivyo binadamu na hisi kwa hiyo mawazo pia. Na kwa hivo ili kujihisi niko katika hali sawasawa na ikuwe ni kawaida ya maisha. Na chukua hii muda niliko katika mstari wa kusubiri kusikiza mziki pale katika kifaa changu cha simu. Ama kusoma zile baru pepe katika simu yangu nilizokuwa sijasoma na kuweza kurudisha ile meseji iliyo tumwa katika simu yangu. Vile vile na chukua hii muda katika ile mstari ya kusubiri. Kusoma zaidi vitabu vilivyo katika kifaa changu cha simu. Na visoma kwa umakini. Ili kuhakikisha huu muda ninao katika mstari ya kusubiri. Hauja kuwa wa bure na nimekamilisha jambo fulani katika maisha yangu. Pia pia ama vile vile napenda chukua hii fursa kuongea na watu tulio nao katika mstari. Nasikia mawazo yao, tunakua marafiki na katika ile upamoja wa maongezi. Napata taarifa moja ama mbili, zinazo boresha maisha yangu ya kibinafsi. Ama maisha ama zina panua mawazo yangu katika hali halisi ya maisha. Vile vile na chukuwa hii fursa kujua vile maendeleo ilivyo katika jamii mbalimbali mahali mtu ametoka ama katika taasisi anayo ifanyia kazi vile vile.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda kusherehekea pamoja na familia yangu, wakiwa ni wazazi wangu, watoto wetu, pia ni watoto wangu na mpenzi wangu. Marafiki. Naalika marafiki kadhaa, walio katika mazingira yetu, wale wanaopendelea mambo ya sherehe, ama ninaosikia mvuto wakimawazo yangu na yao inapelekana. Hii siku ya kuzaliwa inanipa kumbu kumbu ya maisha utotoni, vile vile, kumbu kumbu za wazazi, kumbu kumbu ya masomo ya pale zamani, na kumbu kumbu ya kimaisha tulivyokuwa watoto na hali halisi ya kukua mpaka katika utu uzima. Katika vyakula, ninavyopendelea siku ya kuzaliwa napendelea pilau, yenye nyama mingi, keki, na pia vinywaji vya kujifurahisha na kujiburudisha tukiwa na marafiki wangu. Vile vile napenda kupokea mazawadi ninayoyapata katika ile siku ya kuzaliwa ila pia mimi napeana zawadi hio siku ila napea wazazi wangu kwa kunilea na kwa kunikubali vile nilivyokua kutoka utotoni mpaka nilivyo. Wamenishikilia, wamenipenda, waminipileka shuleni nimesoma, nimepata mafundisho. Na pia naonelea hio siku ikiwa mwafa kazaidi ya kuwapea zawadi. Kwa kazi njema walioifanya katika maisha yangu. Kwa hivo hio siku ya kuzaliwa. Inakua siku ya ushirikiano kwa watu wote, marafiki, jamii, wazazi. Na mimi pia naiona ikiwa haja sana katika maisha yangu kwa sababu inanipea mwelekeo mpya katika maisha kwa sababu huwezi jua unavyoelekea kama hujui mahala umetoka. Na ukijua hivi, kila mwaka kwa kila mwaka. Unaonelea hii siku ikiwa ya upekee zaidi. Na kushukuru Mungu sana kwa kukupea miaka na pia unaomba sana miaka mingi ndio usherehekee pamoja na watu unaowapenda. Wazazi na pia familia.

Penda kuleta ile huelewa ya astadi ni nini. Astadi ni ule uwezo au ujuzi wa vitendo ambavyo umpa ama kupitia kujifunza mazoezi, uzoevu, humwezesha kufanya kazi au mashuguli fulani kwa ufanisi. Astadi zinaonyesha jinsi mtu anavyotumia maarifa yake ya kutekeleza majukumu kwa njia sahihi na yenye tija. Hiyo ndiyo stadi. Sasa kwa mfano, tuweke kwa mfano kuna stadi za kitaalamu kama kutumia kompyuta, kuchora ramani, kutumia mashine ama mkono, pia mawasiliano mazuri, kufanya kazi kwa timu, hizo ni stadi zilizo ama mfano wa stadi zilizomo katika maisha yetu. Na katika maisha yangu mimi ya kibinafsi, swali ni je, ni stadi gani muhimu katika maisha yako? Katika maisha yangu kibinafsi, hakuna stadi moja. Ni stadi kadhaa zilizomo umuhimu katika maisha yangu. Na stadi hizi ni zipi? Zinazo msaidia mtu kufanikiwa katika maisha yake kibinafsi ama kijamii, hizo ni stadi muhimu sana katika maisha yangu. Kwa kwanza, ni stadi ya mawasiliano. Mtu hawezi kuwa mtu ama huwezi kuishi pekeyako. Lazima kukue na mawasiliano, vyema mahusiano, mtu na mtu mwingine. Na kwa hivyo mawasiliano bora, husaidia kuepusha migogoro na kuimarisha usihirikiano katika familia na jamii kwa jumla. Pia stadi inayofanya maamuzi ya kutatua matatizo kwa sababu maisha hukumbwa na changamoto nyingi, hivyo uwezo wa kuchambua hali, kufikiri suluhisho na kuchukua uhamuzi sahihi ni muhimu sana. Stadi hizi, humsaidia mtu kukubaliana na matatizo kwa utulifu na busara baada ya kufanya maamuzi kwa haraka yasiyo na mwelekeo. Stadi nyingine muhimu ni nidhamu, binafsi na usimamizi wa muda. Kuwa ni nidhamu yenye inanisaidia mimi haswa katika majukumu yangu ya kila wakati. Na kuwafikia malengo, pia kuepuka uzembe na kuwa na usimamizi mzuri wa muda. Pia, hunisaidia kuweka vipaumbele katika kutumia muda, katika mambo mingi ninayoyafanya na inahakikisha nimefanya mambo yangu yote kwa tija. Zaidi ya hayo, stadi ingine inayoendelea muhimu sana katika dunia yangu ama katika maisha yangu binafsi ni uwezo wa kujifundisha mambo mapya. Kuepuka mabadiliko ya kufanya mtu aendelee na kuwa na nidhamu katika jamii na soko la ajira. Kwa jumla, studi hizo zote nazipendelea, ili maisha yangu iwe na mafanikio uyano, maendeleo na pia uendelevu.

Asubuhi ni napo amka na fanya mazoezi kadhaa ya kujivuta, kukimbia, kupumua, presha kukidogo ilikuwa kikisha mzuri yangu ipo sawa na niyameyamuka salamu. Hii mazoezi naifanya kwa muda wa dakika kadhaa kama ishirini hivi ili kuhakikisha mwili yangu yote imeamka na imerauka sawa sawa na hivi hunipea mda sahihi. Ama wakati mwafaka wa kupumua kuweka mawazo yangu katika hali ya usawasawa. Ili kuanzia siku iliyo mbele yangu katika hali mzuri. Na katika kuweza kufokasi sana katika mawazo. Na kuchambua kila kitu ninayoifanya katika siku. Pili, baada ya kuamka nakunywa maji. Maji kwa hakikisha akili misuli na kila kitu imeamuka na iko katika sawasawa. Baada ya hapo napika staftahi ama ile chakula ya asubuhi ili nipate bidii na nguvu ya kuweza kuenda kazini na kufanya kazi kwa muda mzima. Baada ya hapo naenda katika bafu na oga na na jitayarisha kwa siku na paka manukato na chana nywele na vaa suti yangu na jiangalia kwa kioo ili nikue sawasawa katika mwonekano mzuri kwenye heshima usafi na usawa katika mwonekano ya watu ama mwonekano wangu mimi kibinafsi. Baada ya hapo na chukua vifaa vyangu vya kazi naziweka pale mfukoni na natoka katika chumba na funga na elekea kazini ni kiwa tayari kuanzia siku yangu kwa usalama.

Hekima ya mawasiliano, ya usawa, uwazi, na heshima kwa kila mtu hiyo ni kitu nimeeza kujifundisha katika maisha yangu maisha yangu kidogo niliyo nayo hapa ulimwenguni mawasiliano mzuri huweza kutatua mambo mingi sana. Ikiwemo mizozo ya mtu na mwenzake. Mizozo ya kijamii na kuepuka mambo ya kukosana na watu. Kwa vitu kadhaa kadhaa kama vile kutoelewana na kukua katika hali isiyo mzuri. Hiyo ni jambo la hekima nimeeza kujifundisha maishani. Pili nimeeza kujifundisha mambo ya matumizi mazuri ya masaa nilio nayo. Kufanya nisikue mtu wa kupoteza muda kila jambo ninaloifanya naiwakilisha na itekeleza kwa muda. Na inahakikisha sija tupa muda wangu katika mambo mingi. Isio na haja maishani So kwa hivo hilo jambo la kuhakikisha nimefanya kazi kwa muda. Ama ile hekima ya kutumia muda vile inafaa. Pia nimeeza kujifundisha maishani na ni hekima la mzuri sana katika maisha kila mtu. Haswa kila mtu duniani ama katika maisha tunayoishi kwa sasa. Vile vile nimeeza kujifundisha kuwa hekima kama vile ya kutunza mazingira. Mahali unapo ishi unahakikisha ni pasafi, sipachafu, kutokata miti. Kwani hewa safi huletwa na mvuto mzuri wa miti. Kuhakimisha vianzo vya maji na pia kuhakikisha rutuba ya mchanga pale shambani. Tuna iweza kuhimiri. Ikue mzuri na isiharibike. Hizo ni hekima na nimejifunza maishani ambavyo na fikiri ni vya usawa sana. Na kila mtu anahitaji kuwa navyo. Asanti.

Napenda kuogelea sana. Sana sana katika likizo ama wakati nataka kupumzika. Ninaenda pale mtoni, ziwani ama katika swimming pool, sana sana. Ninapo jumuika na wenzangu na kuogelea. Ni stairi gani ama ni zile miondoko gani ninazozipenda katika kuogelea. Kuna yenye inaitwa backstroke. Unalala kwa mgongo ukiwa pale majini huku ukiogelea kinyuma nyuma kama samaki aliyepinduka hiyo ni stairi moja naipenda wakati naogelea sana kuogelea hunisaidia kutoa uchovu kuhakikisha nipo sawasawa kiakili kwa sababu inaondoa msongamano wa kiakili na pia mawazo hasa baada ya siku mzito ama wiki mzito ya kazi na shughuli mingi pale kazini ama maishani. Kwa hivyo kuogelea ni exercise mzuri. Inayo inayofanya mwili iweze kutulia. Na pia inakupa burudani tosha maishani.

Katika timu ninayoiongoza pale kazini ama katika taasisi langu, ushirikiano katika timu ni kitu ya maana sana. Na kuhimiza ushirikiano kwa watu ni jambo linalofaa kufanywa na katika muongozi wowote, wa timu yoyote, pale kazini. Na katika kuhimiza hii timu, lazima uwahimize ya kwamba umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Na lazima uwafundishe kwamba tukiwa katika timu, tunahitimisha ama tunaweza kupata kukubaliana na mambo mingi sana yenye inaweza pata mtu ama timu, tunaweza pambana nayo kwa haraka na kupata suluhisho ya hilo jambo So katika timu, tunaweza kamilisha jambo kwa haraka na inakuwa ya usawa zaidi kuliko vile mtu binafsi anaweza kuitekeleza. Na katika timu yangu nahimiza kila mtu kuongea, kutoa maoni yake, bila ya kulaumiwa ama kuonekana hilo jambo si la usawa sana bila kuangaliwa ama bila nini. Na kwa hivyo kila mtu akona usawa wake, wa kutoa maoni yake, kwa wakati wowote ama kwa muda wowote.

Katika mtandao wangu ama mahali nilipo katika mtandao ya kijami, sio sana kuweka picha zangu pale mtandaoni. Je, wajiuliza mbona, sifanyi hivo. Sionangi ikiwa haja sana kuweka picha yako mle mtandaoni, haswa kama biashara unayofanya. Si biashara ya kuuza sura, kama file we si msani, we ufanyi kampeni, huuzi bidhaa yoyote, sioneangi ama sioni hilo jabo rikiwa ra haja sana. Kwa hivo si kawaida ama si rahizi kupata picha yangu pale katika mitadao yoyote ya kijami. Hila nipo katika hile mitadao yote, lakini picha yangu siweki mle. Sana sana napendelea kueka picha za mazingira naeza weka mauwa, wanyama, barabara vile zilivyo, ama magari kwa sana, lakini sura yangu si kwa kawaida sana. Wasanii ama wale watu wenye wako katika uongozi wanapendelea sana kueka picha pale mtandaoni kwa sababu sura yao ama ile picha yao ndiyo biashala yao kuu ukiwaona, unawajua na unawathamini kwaba utawapigia kura katika mchakato ujao na kwa hivyo lazima picha yao ikue ikionekana kwa sana pale mtandaoni. Pia vile vile wale watu wenye ni wako ni wasani wenye wanapenda kuonekana sana pale mtandaoni lazima waweke picha zao kwa wingi na wakiwa na mivuto tofauti tofauti kama suti tofauti tofauti kwa sababu wako katika ile biashara ya kuuza manguo ama kufanyia kitu fulani kampeni ndiyo kikue na wanunuzi zaidi ama watumizi zaidi. Na kwa hivyo picha zao lazima zikuwe pale mtandaoni kila wakati.

Naam, napendelea sana sana kutembea kwa mguu sana sana wakati wa jioni baada ya kazi. Napata muda mwafaka wa kutembea kwa mguu kutoka kazini kuelekea nyumbani. Ama naendesha gari yangu kutoka kazini mpaka nyumbani. Baadae natembea kwa mguu katika mazingira yangu huku nikiongea na majirani wangu na wenzangu kwa pamoja kutembea kwa mguu, unisaidia kuondoa msongamano wa mawazo, kupumua, ama kujifundisha, ama kufanya zile exercises za kupumua, na kuakikisha mwili wangu huko na usawa, unao hitajika. Vile vile kutembea kwa mguu, hunifanya kujipendeza ama kupendeza na mazingira, kuona mazingira tofauti tofauti, ambayo inapanua mwonekano wa mawazo, vile mijengo inafanywa, vile teknolojia inaadhiri mazingira kwa usawa ama kwa hali isio sawa nasoma haya yote wakati ya tembea kwa mguu. Vile vile nikitembea kwa mguu najionea mengi. Kama vile watu wanavyo fanya ukulima katika mazingira yetu. Vile mazingira yetu ipo na hili niweza sana kuondoa msongamano wa mawazo. Kukuwa na mwonekano tofauti ama kukua na mwonekano tofauti wa mazingira. Vile hari harisi ilivyo na kuweza kuongea zaidi na majirani wangu na kuona vile michezo tofauti tofauti ama vile project tofauti tofauti za serekari ama za kibinafsi zinaendelea katika hari ama mazingila ninamoishi.

Ndiyo napendelea samaki sana sana wakati imepikwa pamoja na pilau. Samaki napendelea aina ya tilapia, ikue imepikwa kwa mafuta mingi, na imekaushwa kwa muda, haswa ipakwe ndimu na kachumbari kwa wingi. Vile vile hizo samaki naipendelea sana kwa sababu haina mifupa mingi na inasemekana iko na mafuta mzuri inayohakikisha kwamba ngozi ya kila mtu inangaa na katika ile chemichemi ya kuweza kupigana na magonjwa mwilini yasemekana kuongezeka kwa zaidi unapokula hii samaki ya tilapia. Pia vile vile naipendelea kwa sababu haina mifupa mingi. Yenye husumbua mtu wakati wakuila. Samaki sana sana ikuwe ya ziwani. Napenda sana kwa sababu iko na ladha mzuri. Kuliko ile ya pale mtoni. Katika ile hali ya ukubwa ama udogo samaki ya pale ziwani huwa kubwa. Na nyama yake naipendelea sana kwa sababu ya ratha mzuri. Ilionayo kutoka pale ziwani. Sana sana pia napendelea samaki kwa sababu najua nikiila nakuza uchumi sana sana kutokana na ile kazi wavuvi wanafanya. Samaki ama muuzaji wa samaki inakuwa nikiteka uchumi chao. Mahali wanapopata chakula chao cha kila siku kutokana na uuzaji wa samaki na omena wanazozipata pale ziwani. Kwa hivyo wakati nakula samaki ambao ninaoipenda. Najua kuna mtu mwenye nashikilia katika kazi yake ama kitenga uchumi chake pale ziwani ama katika mto anapofanyia kazi.

Mazoezi ya mwili kwa ubinafsi mimi naifanya katika mara tatu ama mara nne kwa wiki. Lakini kwa siku nafanya mazoezi kidogo nikiamka. Najifuta-futa na jaribu kurukaruka ili kuhakikisha misuli yangu iko sawasawa. Napiga preshapu kadhaa asubuhi kwa muda kidogo kama dakika tano. Ama kumi kulingana na vile ratiba ama masaa ya kuamka ilivyo. Lakini mazoezi yenye ni ngumu zaidi naipiga mara tatu ama mara nne kwa wiki pale katika chumba cha mazoezi tunaposhiriki mazoezi na wenzangu. Mara moja kwa wiki nahakikisha kwamba nimefanya mazoezi kidogo kidogo ya kufanya kukimbia ama kutembea katika ujirani na mazingira yangu kwa muda kidogo ama kwa kilomita kadhaa kama vile kilomita saba. Sanasana ninapofanya mazoezi ya kutembea ama kukimbia mimi naandamana na wenzangu kwa muda mwingine mke wangu na mtoto wangu kijana mkubwa tunashiriki haya mazoezi ya kukimbia na kutembea na yeye. Lakini katika ile mazoezi ngumu, kama ya kuinua chuma, ndio kuhakikisha misuli yangu iko sawasawa, sanasana nafanya na wenzangu, tulio katika timu moja ya kufanya mazoezi ila si mke wangu wala mtoto wangu mkubwa. Kwa mara ingine, wakati tunapofanya mazoezi ya kutembea, naandamana na mnyama, ambaye ni mbwa tulionaye pale nyumbani, hili pia inampea muda wa kufanya mazoezi, asikae sana katika chumba chake, ndio akuwe na uzoefu, akuwe na nguvu. Na pia ayaelewe pia mazingira inayomuzingira na vile inavoka. Na hii mara mne kwa wiki. Natumai kuiongezea ikuwe ni kama mara tano. Kulingana na vile ratiba ya mwaka mpya itakuwa. Mwaka ikiendelea. Asanti.

Pale kazini napendelea mazingira maturivu na mazingira maturivu ni kama yapi mazingira yenye haina kelele ama kelele yote ama mchanganyiko wa mawazo kutokana na wenzangu ama mashini zinazo fanya nisikuwe wa kushiriki katika kazi kwa umakini sana. Sana sana mazingila yenye haina watu wengi. Haina kelele mingi ama mashine mingi zinazo leta hadi ya kelele. Napendelea mazingila kama yale sana. Mazingila ilio pakwa langi nyeupe. Ikue na maua inayorembesha pale ukutani. Na kukuwe na saa ya kidigitali yenye haipigi kelele sana. Hunifanya akili yangu ikuwe tulivu. Niweze kutekeleza ama kuelekeza mawazo yangu yote katika kazi inayo ifanya. Naivo inanifanya nifanye kazi kwa haraka. Na kwa bidii na kuitekeleza katika ile muda iliopo ama inaohitajika sana sana mazingira yenye kelele mingi hunifanya nisikuwe wa faida sana. Kwa sababu huleta misongamano wa mawazo. Huleta uchanganyikano wa mawazo pia wenye si mzuri katika utekerezaji wa kazi. Na kwa hivyo mazingira yenye niturivu, yenye amani na yenye hayana mambo mingi naipendelea sana.

Napendelea chai na ingawa pia ninaheshimu kahawa na huinywa marachache kulingana na mazingira au mahitaji ya kazi. Chai kwangu si kinywaji cha kawaida tu. Bali huwa nisehemu ya utaratibu wa kila siku. Unaonipa utulivu wa mawazo, mzuri wa siku. Asubuhi au wakati wa mapumziko. Kikombe cha chai, hunisaidia kuanza siku kwa hali ya utulivu na umakini. Bila kunifanya nijisikie kuchangamuka kupita kiasi. Naipenda chai kwa sababu inaladha laini na adhari yake ya mwirini ni taratibu. Tofauti na kahawa, ambapo maramingi inaweza kunifanya nihisi msisimko mukubwa au hata kukosa utulivu. Chai hunipa nguvu ya wastani inayo dumu kwa muda mrefu. Pia inanisaidia kufurahia muda wa mapumziko hasa ninapo kuwa kazini au nyumbani baada ya shughuli nyingi. Wakati wakunywa chai, hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga mawazo au kuzungumza na utulivu na watu waliopo karibu na mimi. Sababu nyingine inayo ifanya nipende chai ni urasmi wake wa maandalizi au utofauti wake. Chai inaeza kuandaliwa kwa njia mbalibali, kulingana na ladha anayo itaka mtu, ile chai yake ikue nayo. Maranyingi, yangu naiandaa kwa maji ya moto, maji ya chai wakati mwingine, maziwa, kisha kuongeza sukari kwa kiasi kinachofaa. Pia kuna chai za kiasili kama chai ya tangawizi, mdalasini au limau ambazo zinafaida za kiafya hasa katika kusaidia vile chakula inakua mwilini na kuongeza kinga pale mwili. Zaidi ya ladha chai ni nafasi muhimu katika utamaduni na mahusiano ya kijamii katika mazingira mengi. Chai huzumika kama kinywaji kwa kuwakaribisha wageni au kuunganisha katika mazungumuzo. Kuketi na kukunywa chai kwa pamoja, huleta hali ya urafiki, heshima, heshima kubwa, kwa wale wanao kunywa chai kwa upamoja na kushiriki katika mazungumuzo. Kuketi na kunywa chai kwa pamoja, pia huleta ile mawasiliano ikuwe bora zaidi katika jamii. Na kwa hivyo kwa jumla, ingawa kahawa iko na faida yake na inapendwa na watu wengi mimi hupendelea chai kwa sababu ya utulivu, ladha laini ya kiafya na nafasi yake katika maisha ya kila siku.

Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni juisi ya matunda wa asiri. Hasa juisi ya embe au chungwa. Napendelea juisi kwa sababu tu huburudisha, bari pia humpa mwili virutubisho muhimu kama vitameni. Kunywa juisi baridi, hasa wakati wa joto, unifanya nijisikie mwenye nguvu na nikiwa nimerudisha maji, mwirini na kwa jia ya haraka sana. Napenda juisi ya asiri kwa sababu ina ratha harisi ya tuda bira kemikari nyingi au sukari kupita kiasi kinachoitajika mwilini. Ninapopata nafasi, hupendelea juisi inayotayarishwa nyumbani au sehemu inaojulikana kwa ubora wake. Ili kuakikisha ni safi na sarama kiafya kama vile madaktari wanavyoelezea. Kinywaji hiki unisaidia pia kupumzika na kupunguza uchofu baada ya kazi ama shugli za kila siku zinazoleta msongamano wa mawazo zaidi ya ratha juisi ya matuda hunipa isia ya kujari afya yangu. Unisaidia kuepuka finywaji vyenye sukari nyingi au soda abavyo vinaweza kuadhiri afya kwa mda mrefu. Kwa jumra juisi ya matuda baridi ni chaguo langu kuu kwa sababu ni kitamu na chenye afya na kinaburudisha mwiri kwa jumra.

Kwa wikendi yangu, napenda kufanya mambo kadhaa kadhaa, wakati muda unakubalisha. La kwanza, napenda kutembelea familia. Familia ikiwemo wazazi, ndugu zangu, waliomo karibu na mimi, wale wasiokuwa mbali sana na mazingira ninapoishi. Tena, napumzika nyumbani, na kuangalia televisheni, vipindi ninavyovipenda, vikiwemo mpira, vipindi vya burudani na kuchekesha ambavyo vinafanya nitoe ile msongamano wa kiakili ulioletwa na wiki mzima ya kufanya kazi kwa bidii na kwa matumaini ya kuboresha maisha. Vile vile jambo ingine ninaopenda kufanya ni kufanya mazoezi ya michezo ya nje ama ya ndani kwa nyumba. Ikiwemo kufanya skating na mambo kadhalika kadhalika. Vile vile ninafanya kazi au miradi ya kibinafsi kama vile kulima, kuboresha ukuta ama katika kuboresha mazingira ninamoishi kama vile kufyeka na kutoa magugu pale katika mazingira yangu. Vile vile napenda kuosha nyuta za mahali ninapokaa, zikue safi na zikue zenye kuridhisha macho. Na kufanya mazingira ninamoishi ikue safi na bora zaidi.

Ninapopata udhaifu kazini, jambo la kwanza nafanya ni kutambua ama kukubali bila kujilaumu. Naamini kuwa kila mtu ana maeneo anayohitaji kuboresha. Haswa hilo ni jambo la kawaida sana kuifanya kwa kwanza. Na kutambua udhaifu ni hatua ya kwanza ya maendeleo ya kila mtu pale kazini. Baada ya hapo, hujitahidi na mi mwenyewe najitahidi kuelewa chanzo cha udhaifu huu, ili iwe ni ukosefu wa ujuzi fulani, muda mchache au changamoto katika kupanga kazi. Kisha kuweka mikakati ya kuboresha hali hiyo kwa mfano kama napata nguvu katika usimamizi wa muda. Huanza kwa kuandaa ratiba ya kazi kwa kila siku na kuweza kuweka vipaumbele. Pia kujifunza kutoka na wenzangu kazini na kuuliza maswali ya kuoba ushauri pale inapobidi. Ninadhamini sana maoni na ushauri kwa sababu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Zaidi ya hapo hujitahidi kujifunza na kujiongezea ujuzi mara kwa mara. Kupitia mafunzo kusoma au kujifundisha mii mwenyewe ili kuboresha zaidi. Najua kuwa kuboresha udhaifu ni mchakato unaohitaji subira na kujituma kwa zaidi. Kwa kufanya hivyo, si kwa kwamba ninaimarisha uwezo wangu kazini bira bali pia, ninaongeza ufanisi na kujiamini katika majukumu yangu ya kila siku. Kwa jumla, hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa mtazamo chanya. Kujifunza kutokana nao na kugeuza kuwa fursa ya kujiboresha na kutoa matokeo bora zaidi pale kazini.

Mchezaji ninaempeda zaidi ni Cristiano Ronaldo. Si tu kwa sababu ni mchezaji wa soka wa kiwango cha juu, bali pia kwa sababu ananifunza mengi kuhusu nidhamu, kujituma, marengo katika maisha. Ronaldo ni mfano wa mtu anaejitahidi kila siku kuboresha ujuzi wake, kuboresha afya yake na kuhakikisha anatoa kiwango bora zaidi wakati anapocheza. Hii inanifundisha kuwa mafanikio haiendi bila jitihada na kuwa kila mtu anahitaji kujituma ili kufanikisha marengo yake. Zahidi na hapo napenda jinsi Ronando anavyo shiliki na wenzake wa timu akijua kuwa mafanikio ya timu ni muhimu kuliko yale ya kibinafsi. Haswa hii inanikumbusha umuhimu wa ushirikiano kazini au katika shuguli za kila siku na jinsi kushiriki vizuri kunavyo weza kuongeza ufanisi wa kila mtu. Pia ni mchezaji ambaye anapigania kila mchezo wa moyo wote. Bila kujari changamoto, jabo linalo imarisha pia kuwa na udhabiti. Na kuendelea kujaribu hata pare mambo yanapokuwa magumu. Kwa jumra, kumtazama ronaldo, si tu burudani bali ni somo la maisha. Ni mfano, wa nidhamu, marengo, udhabiti na ushilikiano. Yote abao ni muhimu si tu kwa michezo bali pia kwa maisha ya kila siku. Hivyo mchezaji, huu mchezaji Ronaldo. Na mheshimu na kumpenda kwa sababu ya binu. Na msuko wake wa kila siku.

Ninaekubuka zaidi kutoka shuleni ni mwalimu wangu wa kiswahili alikua mwenye subira, mwenye ustadi, wa kufundisha aliyejua jinsi ya kuhamasisha, wanafunzi, kufurahia hile soma wa kiswahili alitufundisha lugha pia madili, mawasiliano bora. Na jinsi ya kueleza mawazo kwa uwazi na pia pia na vile vile kwa heshima. Nilipenda jinsi alvyotumia mifano kwa kila siku na hadithi za kuvutia kueleza masomo. Hii ilinifanya nisome kwa bidii na kuelewa somo hili la kiswahiri kwa undani kabisa. Pia alitufundisha umuhimu wa nidhamu, uhakika katika kazi na jinsi ya kushibiki na wenzetu kwa heshima. Alikuwa mwalimu ambaye alisikia maswali yetu na kuambia kila mara kuwa hakuwa na swali dogo ama kubwa. Yote ni njia ya kujifundisha. Zaidi ya hapo alitufundisha kudhamini elimu na kuona kuwa elimu ni chombo cha kufanisi doto zetu. Hii ilitufundisha kuwa sisi tu si lazima kusoma kwa ajili ya alama bali pia kwa ajili ya maedeleo ya kibinafsi na yale ya jami. Kila somo, ninalojifunza hadi leo napata mafunzo hayo ya mwalimu huyu kwa msingi wawilewa wangu na maadili yangu. Kwa jumla, huyu mwalimu wa kiswahili alibadrisha mtazamo wangu kuhusu elimu, kufundisha kwa njia ya kipeke, mpaka nimekumbuka kuwa, alikuwa mfano wa kuigwa na bado nakumbuka mafunzo yake kila siku katika maisha yangu ya kila siku.

Matunda ninayoipenda zaidi ni ile juisi ya machungwa. Si tu kwa sababu ya ladha yake, bali huwa ni tamu na chachu kidogo. Pia ni yenye afya, inachonipa nguvu mara mingi. Kila asubuhi, juisi ya machungwa inanikumbusha umuhimu wa kuanzia siku kwa nishati nzuri ya mwili wenye afya. Zaidi ya hayo napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha vitamin C ambayo ni muhimu kwa kinga ya mwili na kuzuia magonjwa. Jinsi hii inafanya nijisikie safi na kuamsha hisia za furaha kwani harufu na ladha yake hutoa hisia za mtindo wa maisha wa asiri na furaha. Mara nyingi napenda kujaribu mchanganyiko wa juisi ya matuda tofauti kama vile machungwa na tofaa au machungwa na zabibu. Ili kupa ladha mpya na yenye virutubishi zaidi. Hii inanikumbusha kuwa maisha pia ni changamoto ni mchanganyiko wa uzoefu na fursa mpya. Na kuwa tayari kujaribu mambo mapya na kupunguza utulivu wa kila siku. Kwa jumla, juisi ya machungwa ni napenda si kwa ladha bali tu kwa faida zake za kiafya. Nguvu ninaopata na hisia nzuru ninaza pata wakati naikunywa. Nikinywaji ambacho kinafanya niwe na nishati na motisha ya kufanya kazi na mambo mazuri kila siku.

Naipenda sana muziki kwa kweli, kwa sababu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Muziki unaniruhusu kujieleza, kupumzika na kupata hamasa wakati wa wote. Kwa kawaida, napenda aina ya muziki wa afrobiti na bongo fleva kwa sababu una mchanganyiko mzuri, wa midundo, yenye nguvu na manene yanayohamasisha au yenye hadithi ya maisha. Muziki si brudani tu wangu, mbali ni nijia kuhimiza hisia na kuuda hisia za furaha na kutuliza mawazo. Mara nyingi, ninapo kuwa na msongamano wa mawazo au siku ngumu, kusikiliza muziki, unifanya nipate amani na kujiweka katika hali ya kustaafu kidogo katika changamoto za kila siku. Zaidi ya hapo napenda pia kushiriki muziki wa ina nyingi. Kama muziki wa asili, wa kiswahili au kitamaduni ili kupanua mtazamo wangu wa kufurahia tamaduni tofauti tofauti pia mara nyingi napenda kushiriki katika na marafiki au familia kwa sababu kunafanya tukir lolote kuwa la furaha zaidi. Kwa jumla muziki si sehemu ya maisha angu. Si tu kwa burudani, bali pia hamasa, faraja na kusikilizana na wengine ni kielelezo cha hisia na tamaduni na ninafurahia sana aina yote ya muziki inayoweza kunifanya nijisikie vizuri na kushiriki na watu wengine.

Kuhusu washirisho najihisi kuwa mchanganyiko wa eshima na makini. Kwa upande wangu, washirisho ni jabo ra umuhimu mkubwa katika mawasiriano na kazi kwa sababu hutumia ujunzi na kuwasirisha tarifa. Mawazo ama tarifa muhimu kwa usahihi. Ninathamini sana kuwa na wasitidisha kwa sababu nikipenge muhimu chakufanikisha maelewano, kufundisha au kushiriki katika ufanisi.

Shuguli za siku ya mvua huwa ni mtindo maalumu kwa sababu hali ya hewa inabadilisha namna inavyopanga siku yangu. Sababu ya mvua mara nyingi huanza kwa kutasama hari ya hewa na kupanga shuguli zangu za ndani kwa baadhi ya kazi za nje zinazoweza kuwa ngumu au hatari kufanya wakati mvua inaponyesha. Napenda kutumia hii muda kufanya kazi za ndani kama kusoma, kupanga kazi yangu, kufanya mazoezi madogo ya ndani au kumalizia miradi niliyoanza siku silizopita. Zaidi ya hapo siku ya mvua ni funza nzuri ya kupumzika kidogo na kufanya shugli za kifamilia. Mara nyingi mi hupika chakula kizuri nyumbani kuangalia filamu au kusikiliza mziki na kushirikiana na familia au marafiki kwa njia ya digitali kama kupiga simu, video koli abavyo hunisaidia kuondoa hisia na kutokuwa na shuguli za nje na kuendelea kuwa na furaha. Pia napenda kutumia mvua kama fursa ya kutafakari na kupanga malengo yangu ya siku zijazo. Mvua mara nyingi hutoa hali ya utulivu inavyoongeza umakini na ubunifu. Hivyo ni wakati mzuri wa kuandika mawazo au kupanga mpango wa kazi. Kwa jumla, siku ya mvua huchanganya kazi za ndani, burudani, mapumziko na muda wa kutafakari. Najihusisha na shuguli ambazo zinaweza nijisikie vizuri na mwenye manufaa sana katika kazi ninayoifanya.

Hali ya hewa inahusisha hali ya anga katika eneo ambalo mtu alipo. Na kwa kawaida, inajumuisha vipengele kama joto, unyevu-nyevu, mvua, upepo na shinikisho la hewa. Kwa mfano, mahali nilipo, kuna joto nyingi na kwa wakati mwingine, asubuhi mapema, baridi ni mingi. Hii mabadiliko inapelekana na msimu ama saa kwa wakati mwingine. Unyevunyevu unahusisha kiwango cha mvuke na maji katika anga. Jambo ambalo linaadhiri jinsi tunavyo hisi joto na baridi pia. Mvua inaponyesha katika mwezi wa februari huwa kipengele muhimu cha hali ya hewa katika mazingira ninapoishi. Zaidi ya hapo hali ya hewa hapa huwa inabadilika badilika kwa wakati. Na kwa hivo hapa kuna hewa tulivu na inaopendeza.

Mimi huoga mara moja kwa siku. Kawaida, asubuhi, lakini mara ingine naweza kuoga tena jioni kulingana na shuguli zangu au hali ya hewa. Kuoga ni sehemu ilio muhimu ya maisha. Usafi wa binafsi, afya na kwa maelezo mengine. Kwa sababu, husaidia kuondoa uchofu, jasho na bakteria kutoka kwenye ngozi au kutoka mwili kubadilika na jasho na uchafu unapotoka katika kutokana na shuguli za kila siku. Kuoga mara moja au zaidi kunahakikisha kuwa ninabaki safi na nikiwa na hisia nzuri. Zaidi ya hayo kuoga si kuna husiana na usafi bali pia ni njia ya kupumzika mvuke wa maji na sabuni. Unasaidia kupunguza uchovu, kupunguza msongo wa mawazo na kuyaamusha hizia za furaha. Mara nyingi baada kuoga napenda kutumia muda kidogo kujiangalia na kupanga siku yangu na hata kujiandaa kwa shuguli za siku. Jambo linalo ongeza faraja ya kiakili na pia kimwili. Pia kuoga ni tabia ni nayo iona kiafya kwani hunisaidia kudumisha ngozi yenye afya, kusuhia harufu mbaya na kuboresha jumra ya hisia za mwiri. Kwa hivyo kuoga mara moja au mara mbili kwa siku ni suara la usafi, pia ni sehemu ya utunzaji wa mwiri na akili. Kwa kuoga mara moja au mbili kwa siku kulingana na shuguri na kulingana na hari ya hewa kunachangia usafi, hisia nzuri, jabo linaloweza kuendelea na shuguri zangu, za kira siku, kwa furaha na pia ufanisi.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya maua, hasa maua ya waridi na maua ya lavenda. Harufu hizi zinanifanya ni jisikie tulivu, furaha mara moja na mara nyingi kupunguza msongo wa mawazo na kuchangia hali nzuri ya kiakili. Napenda harufu yenye mlo mpya wa chakula kilichopikwa vizuri kwani inanikumbusha familia, tamaduni na furaha za kushiriki na wapendwa. Zaidi ya hapo harufu za kiasili kama mvua ikinyesha au udongo unapo unika baada ya mvua pia zinanifanya nijisikie vizuri. Hii ni kwa sababu harufu hizi zinafanya ni kumbuke mazingira, maisha ya nje na wakati mzuri kwa kustarehe na kufurahia uzuri wa dunia. Harufu hizi situ inatoa hisia za furaha bali hufanya nikumbuke kumbukumbu nzuri au tukii wa maalum. Hivyo ni sehemu ya hisia na maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, napenda harufu za mafuta ya manukato. Laini na ambazo si nzito sana ambazo hutoa harli ya utulivu na kuamusha hisia za motisha. Harufu kama hizo huchangia katika hali ya kujiamini, furaha ya ndani na hisia sa usafi na urembo. Harufu ninayo ipenda ni zile zinazo changia furaha, hali ya utulivu, kumbukumbu, motisha ya kila siku. Na pia huwa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwani huchangia hisia zangu mwili wangu na jinsi ninavyo shiriki na mazingira yangu.

Sana sana katika filamu nasema ndivyo napenda hadithi za kiajabu. Kwa upande wangu, hadithi hizi huchanganya burudani, mafundisho ya akili, ya kubuni, jambo linalofanya niwe na msisimko na hisia za kushangaa. Hadithi hizi nazipenda zinazohusu ushujaa siri au matukio yasio ya kawaida kwani zinanifanya nifikirie mbinu tofauti za za kutatua matatizo na kuondoa dunia kwa mtazamo wa kipeke. Zaidi ya hapo, hadithi za ajabu pia huchangia ubunifu wangu, napenda kuziona jinsi wahusika wanavyo kabiliana na changamoto, basa usi machangamoto ya kawaida. Jinsi wanavyo tumia akili na ujasiri, na jinsi matukio ajabu yanavyo fanikisha mafunzo au maadili. Mara nyingi hadithi hizi hufundisha masuala muhimu ya maisha kama ujasiri, uaminifu na kushiriki na wengine huku kujiburudisha kwa wakati moja. Zaidi ya hiyo, kusoma na kusikiliza hadithi za ajabu, kuna nifanya nijisikie sehemu ya tukio nafurahi jinsi wahusika wanavyo pitia changamoto ambazo si za ukawaida. Mara nyingine najifanya katika hali ngumu, ubunifu na mtazamo chanya, unaoweza kuleta suluhisho maishani. Hii ni sehemu ya sababu kwa nini napenda hadithi hizi, zinazo ongeza hisia, furaha, msisimuko na ufahamu wa maisha yangu na ya jamii kwa ujumla.

Naam napenda sana kujifunza historia sana sana zile za kijadi. Lakini historia siyo tu masomo ya zamani bali ni daraja inalofanya mtu kuelewa jinsi dunia ilivyokua ilivyokua pale zamani na jinsi matukio ya zamani yanavyohusisha na maisha yetu ya kisasa. Kujifunza historia kunanipa ufahamu ukiwemo watamaduni tofauti tofauti. Haswa wale viongozi wa zamani changamato ambazo jamii zimepitia na maamuzi yanavyobadilisha mwelekeo wa maisha binadamu. Haswa napenda kusoma kuhusu matukio makubwa kihistoria. Kama vita vya kidunia, mapinduzi na maendeleo ya kisiasa na kijami. Pia napenda kujua kuhusu maisha ya watu wa kawaida wa zamani. Jinsi walivyokuwa wanavyoishi, jinsi walivyopigana changamoto za kila siku, na jinsi maadili na mila zinazohusiana na jamii za leo. Historia hufundisha haswa mafunzo muhimu, kuhusu ujasiri, kama mtu binafsi ama wa kijami haswa wakati walipokuwa wakielekea pale vitani zile za kijadi, pia inakufundisha uvumilivu. Wale watu wa zamani walikuwa wavumilivu. Walikuwa wanalima, wanafanya eksersaisi, za vita, wanatayarisha zana za vita kwa kutumia teknolojia butu yenye ilikuwa inatukua muda mingi sana imi kuboresha vile vifa. Na kwa hivyo, hile hari inakufundisha ufumilivu kwa kile jambo unalofanya kwa maisha yetu ya kisasa. Pia unajifundisha uthabiti na jinsi maamuzi madogo au makubwa yanavyoweza kubadrisha maisha ya watu wengi na kwa njia kubwa zaidi. Na historia pia ni chanzo cha msukumo inakupatia motisha ama inakupaya ile mawazo ya kuwa na msukumo wa kimaisha. Kujua jinsi baadhi ya watu yalivyoweza kushinda changamoto kubwa au jinsi jamii zilivyokabiriana matatizo makubwa na kufudisha kuwa mimi pia naweza kukabiriana na changamoto zangu nikitumia nidhamu, subira na ubunifu historia ni daraja la maisha lilohifadiwa. Kwenye kumbukumbu za kizamani ambalo linaweza kutufundisha mambo mengi kutuendelesha na kutupa msukumo wa maisha kila siku. Kwa maisha yetu ya sasa, haswa yale maisha yajayo.

Kwa, pale kazini, mahala ninapofanya na katika taasisi yangu, ninashugulikia muda kwa umakini mkubwa sana. Huu umakini mkubwa, unahusisha sana sana mipango ama mipangilio, pale kazini. Kwanza, naanza kwa kupanga kazi zangu, kulingana na kipa umbele. Zile kazi zilizo na umuhimu mkubwa zaidi ama za haja mno ama zenye haziwezi ngojea kitu chochote zinafaa zifanywe za kwanza nazionelea za muhimu na nizipea kipa umbele maarumu na cha kwanza zaidi. Kazi ambazo ni muhimu zaidi au zinahitaji kukamilika kwa haraka hupatiwa muda wake maarum. Huku zile zenye hazina daruga kubwa, zinakuja baadae, lakini pia zinapewa kipa umbele chake. Kwa njia hii, ninahakika kuwa ninajambo linakamilika ama kila jambu linakamilika bila kuchelewa. Na kwa kiwango bora na kwa ile uthamini ulio bola zaidi. Kwa hivyo, mambo ingine naigawa kwa muda wake na kwa kipindi vinaruhusu umakini mkubwa. Na kwa mfano napanga muda wa kufanya kazi kubwa bila usubufu. Kisha naweka mapumziko madogo ili kuondoa uchovu na kuboresha mtazamo na ufanisi wa akili. Hii pia usaidia kuepuka kuchoka na kufanya kazi kwa haraka na kufanya ikuwe bora zaidi. Pia natumia zana za kupanga muda kwa kareda, ratiba au arodha ambazo usaidia kufuatilia maelezo na kuakikisha kuwa hakuna kazi inayo sahaulika. Ikiwa kazi inayo chukua muda kazi inakuwa na changamoto nairekebisha, ratiba, kwa haraka ili kudumisha mzunguko mzuri wa kazi na muda na mapumziko. Kwa jumla, kushuguliki ya muda kazini ni mchanganyiko wa kupanga na kupea mambo kipa umbele na kupanga kazi kwa vipidi na kwa muda maarum.

Simu yangu naitumia zaidi kwa mawasiliano, haswa na katika kujifunza. Kwanza kabisa napenda kutumia simu yangu kwa mawasiliano kwa sababu ikona urahisi wake. Nafanya mawasiliano na familia na marafiki wangu pale nyumbani na pia katika kazi kupitia kwa simu. Pia natumia mbinu ya ujumbe mfupi, barua pepe na mitandao ya kijamii kufanya mawasiliano ambayo unifanya kushirikiana katika kupanga shuguli na kudumisha mahusiano muhimu katika maisha kila mtu na ya kila siku. Natumia simu pia kama chombo ya kujifunza na kujiongezea maarifa. Kusoma makala, kutazama video za elimu, na kufuata kosi fupi mtandaoni ili kuboresha ujuzi wangu. Simu inanipa fursa ya kujifunza popote na wakati wowote. Jambo linalo nisaidia kutumia muda wangu kwa manufaa hata nikiwa safarini, hata nikisubiri. Zaidi ya hapo natumia simu kwa kupanga maisha ya kila siku. Kutumia kalenda, vikumbusho na programu za kupanga kazi ili kufuatilia ratiba, miadi na majukumu yangu hii hunisaidia kusimamia muda wangu, na kupunguza uwezekano wa kusahau mambo muhimu. Inaofaa kutekelezwa maishani. Pia natumia simu kwa burudani kiasikiasi. Kama kusikiliza mziki, kutazama habari au kufuatilia matukio ya mchezo. Hata hivyo hujitahidi kuweka mipaka ili burudani isichukue nafasi kubwa kuliko kazi ama mafundisho yale yaliyo muhimu katika maisha ama katika kazi inaifanya.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wari wa maharage. Napenda hiki kwa sababu ni rahisi. Iko na urahisi wake katika kuitayarisha na kuiandaa. Kina shibisha kwa haraka na iyo inakuwa ndiyo rengo kuu katika ile chakula yote ninayoira. Na kina virutubisho muhimu vinavyo patikana pale katika hii mro. Hii virutubisho ni muhimu sana katika kupea mwili ngufu, tija katika kazi na kukupa nguvu wakati unapoendelea na shuguli zako za kila siku. Mchanganyiko wa wali na wenye wanga wa maharage huleta protini, yenye hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na kunipa nguvu mwirini. Wari na maharage ni chakura cha kawaida. Kinachopatikana kwa urahisi. Na hunikumbusha maisha ya nyumbani. Pia na familia mara nyingi chakura hiki uandaliwa kwa upendo. Mama alipokuwa pale nyumbani akipika hii chakura akiimba nyimbo zake za kusifu. Ni ukawaida ama inaashilia kwamba alikuwa anapika hiki chakula kwa upendo uliokuwa mwingi. Hii upendo pia hiki chakula huwa na ratha nzuri na harufu inaovutia. Sana sana inaleta kubukumbu za familia. Hili ladha ya kizamani. Wakati mama ilikuwa anatupakulia sisi wote kwa pamoja. Hizi kumbukumbu zinakuja kwatika akili zetu. Hasa ninapokila hiki chakula najisikia napata na utilifu na kuridhika. Kwa sababu kinanipa hisia za ukaribu na mila zetu za kila siku napenda hiki chakura kwa sababu pia kinaweza kuliwa kwa jia tofauti tofauti. Wakati mwingine huandaliwa kwa mboga na kuongezewa viungo kidogo kidogo hili kubadirisha radha. Hiri jambo hunifanya nisichoke nacho na kuendelea kukifurahia mara kwa mara. Asanti.

Naam, nina ndege wa kufunga nyumbani. Hasa kuku na bata. Kufunga ndege nyumbani ni shuguli ambayo hutoa faida kadhaa. Si tu kiuchumi, bali pia ki hisia. Kwanza, kunipa chakula nyumbani kama mayai na nyama. Linalo, saidia kupunguza gharama za kifamilia na kuhakikisha chakula cha afya kinapatikana kwa urahisi. Zaidi ya hapo kufunga ndege kuna nifundisha nidhamu, uvumilivu, uwajibikaji, nidhamu, na pia kuhakikisha chakula, maji, na makazi salama kila siku. Pia ni lazima kusafisha maeneo wanaoishi na kuhakikisha afya yao haikosi. Jambo linalo nifundisha utunzaji wa wanyama na umuhimu wa mpangilio mzuri. Pia kufunga ndege, kunaleta furaha, burudani, hasa katika kuangalia wakicheza, wakikula na hata wakikaa kwa amani kunanifanya nijisikie na utulivu na fulaha pale nyumbani.

Rafiki yangu ya karibu sana ama zaidi mtu ambaye tumekuwa tukishiriki kwa muda mrefu na tumepatana tumeweza kujenga uhusiano wa karibu na kuaminiana. Tulikutana mara ya kwanza shuleni tulipo kuwa tunashiriki kwenye miradi na shughuli mbalimbali za darasani. Mara tu tulipoanza kuzungumza na kushirikiana tuligundua kuwa tuna maadili, hisia, fiche kesho, vinavyo fanana. Jambo lililo anza kuimarisha urafiki wetu. Tunapokuwa pamoja, tunapenda kufanya mambo mbalimbali, yanayo tuunganisha zaidi. Mara nyingi tunacheka kushiriki kwenye masuala ya kila siku, kuzungumza kuhusu ndoto zetu. Na hata kushirikiana kwenye masomo na miradi kwa pamoja. Wakati mwingine tunapanga safari kidogo au michezo ya pamoja. Jambo linalo ongeza furaha na kumbukumbu nzuri. Rafiki wangu wa karibu ni mtu wa kuaminiana. Kushirikiana na kuunga mkono hasa wakati wa changamoto au wakati wa furaha zaidi ya hapo, rafiki wa karibu hufundisha uvumilivu, na maelewano na msaada. Tunaweza kushirikiana kwa uwazi bila kuhofia hukumu au ukosowaji. Jambo linalofanya urafiki wetu kuwa thabiti na wa kudumu zaidi. Tunapo shirikiana kuna motisha ya kusaidiana sisi wote kwa mamoja. Kufanikisha malengo ya kila mmoja hasa ikuwe ni ya kiuchumi, ya kimasomo na pia kuendelea kuendeleza uhusiano wetu wenye afya na wenye maana.

Yangu kubwa ni kufanikiwa maishani kwa njia ambayo inaleta mabadiliko chanya. Kwangu na kwa jamii zinazo nizunguka haswa mazingira ninamoishi. Aswa ndoto yangu si lazima inifaidi mimi mwenyewe, bali inaonelea itafaidi jamii, jamii yangu yote kwa jumla. Natamani kujenga maisha yenye udhabiti ambapo nafanya kazi ninaoipenda. Nina jitegemea kiuchumi na nina uwezo wa kusaidia familia na watu wengine wanao ni hitaji. Ndoto hii inanipa msukumo wa kufanya kazi kwa bidii na kujifunza kila siku ili kuboresha uwezo wangu. Zaidi ya hapo, ndoto yangu ni kukuza ujuzi na maarifa yangu ili niwe mtaalamu ninaye heshimika katika eneo langu. Natamani kuona jitihanda zangu zikikaa matunda ama zikizaa matunda na kazi zinazofanya zikitumika kutatua matatizo halisi na kuboresha maisha ya watu. Hii inanifanya niwe na malengo ya muda mrefu na kuwa na mwelekeo wazi wa maisha. Pia ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye amani, furaha na usawa. Natamani niwe na familia yenye upendo, yenye afya njema na mazingira mazuri ya kuishi. Kufanya hivyo, naamini mafanikio ya kweli si mali au cheo pekee. Bali ni kuishi maisha, yenye maana, kushiriki vizuri na watu wengine, wakiemo na familia, marafiki wote kwa pamoja na kuwacha alama chanya duniani mahali tunapoishi, na alama itakayoonekana baada ya maisha yetu sisi.

Mboga ninazo penda kula zaidi ni sukumawiki mchicha kabeji na zinginezo. Napenda mboga ambazo mboga hizi kwa sababu zikona manufaa yake ya kiafya zikona virutubisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi za kuchangia sana katika kudumisha nguvu za kiafya afya njema. Mara nyingi napenda mboga hizi zikipikwa kwa njia rahisi kama kupikwa kwa maji kidogo tu si maji mingi ama kwa supu mingi au zikaangwe kwa mafuta kidogo ili kudumisha ladha na kuhakikisha kwamba virutubisho vyake ama ile madini halisi kutoka kwa hizi mboga hayatapotea kwa njia ya kupikwa ama kukaushwa kwa zaidi. Zaidi ya hapo, mboga hizi hufurahia sana pale zinapo changanywa na vyakula vingine. Kama vile ugali au maharage. Hii inafanya mlo kuwa kamili na wa kuridhisha. Huku niki zinaleta ladha nzuri na nguvu ya kuendelea na shughli yangu ya kila siku. Pia mboga hizi hunifanya nikumbuke chakula cha nyumbani. Na utamanduni wa familia, jambo linalo ongeza hisia za furaha pia na utulivu. Pia napenda mboga hizi kwa sababu zinatoa nafasi ya ubunifu. Mara nyingi hupikwa na viungo tofauti au mchanganyiko wa mboga nyingine. Jambo linalo ongeza ladha na kufanya kila mlo kuwa wa kipekee. Hii pia hunisaidia kujifunza mbinu mpya za kupika kama kuongeza ujuzi wa vyakula. Asanti sana.

Mimi hushiriki na wengine kwa njia ya heshima, uwazi, ikiwemo ni uwazi wa moyo kwa sababu kwa ubinafsi wangu nina ile moyo ya kusaidia. Kwanza najitahidi katika ile ushirika ninayo ingia na wengine ama katika jamii. Kwanza najitahidi kuelewa mahitaji na hali ya mtu au kikundi ninacho shiriki nacho kabla ya kutoa msaada wangu ikiwemo ni wa haina yoyote ama ni kwa haina fulani. Kwa hii uelewa naelewa kutoka mwanzo mpaka mwisho na ninajua ni taratibu gani ama ni malengo gani yanafaa kuafikiwa. Ili ushirika wetu ukuwe wa maana na wa manufaa kwa jamii ama kwa mtu ama kwa ile kikundi ninayo shiriki katika. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa kile ninacho shiriki ni cha maana na kinaweza kusaidia kwa kweli. Zaidi ya hapo, ninashirikiana kwa kushiriki ujuzi, maarifa na rasirimali zangu pale zinapohitajika. Ati kwa mfano, kwa mfano kazini mara nyingi, kushirikiana na wezangu kwa kushiriki mawazo ya kuboresha kazi au kutatua changamoto. Mfano pale nyumbani ya au kijamii ninashiriki kwa kushiriki muda, chakula ama msaada wa kijamii ili kusaidia marafiki, familia au majirani wangu kwa jumla. Najitahidi kushirikiana kwa uwiano na haki ambayo hii inamaanisha kuwa kila mtu anapata nafasi sawa ya kushiriki kutoa mawazo na kupewa nafasi kushiriki, kushirikiana. Kwa njia hii, husaidia kuimarisha mahusiano, kuondoa migongano na kujenga mazingira yenye mshikamano au ushirika mzuri. Pale watu wanapo shirikiana.

Diyo, napenda kuendesha baisikeri. Kuendesha baisikeri ni moja shuguri zinazo nifanya. Zinazo napenda sana na kwani na furahia. Kwa sababu huchanganya burudani, mazoezi ya mwili na uhuru wa kisaikolojia. Wakati nikiwa nikipanda baisikeri najisikia huru. Na nikiwa karibu na asiri na hii, hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo na kuongeza hisia za furaha. Zaidi ya hapo, kuendesha baisikeri ni njia nzuri ya kudumisha afya kwa jumla. Kukibia, kupiga magurudumu na kuthibiti kasi. Kuna saidia kuimarisha moyo, misuri na pumzi. Pia ni jia ya kushirikiana na marafiki na pia na familia. Na kufanya matembezi pamoja na michezo midogo ya baisikeri lina ongeza mshikamano na pia furaha. Napenda baisikeri sana kwa sababu kunanifundisha nidhamu. Kua na umakini mwingi kwa kile kitu nacho ifanya. Umakini ikiwa ni kuzingatia arama za barabarani. Kuzingatia maelezo yote yaliyomo barabarani kwa usalama wangu na wengine wanao tumia barabara kuepukana na vikwazo na kuhakikisha usalama wangu na pia wa baiskeli. Kwa hivo hili inakufundisha kuwa mtu wakuajibika. Kuwa mtu wakuchukua jukumu kwa kile kitu anachofanya katika maisha yake. Hili ni somo nzuri na maisha kwani ufundisha jinsi ya kuwa makini na kuwa na mipango ya kufanya maamuzi sahihi kwa wakati unaofaa.

Kuna ujuzi kadhaa ningependa sana kujifundisha hasa ule unaohisi maendeleo ya kibinafsi na fursa za kitaalamu. Kwanza napenda kujifunza ujuzi wa kiteknolojia kama programu za kompyuta, usanifu wa mitandao na uchambuzi wa data. Hii ni kwa sababu dunia inazidi kuwa ya kidijitali na kuwa na ujuzi huu kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kuelewa mitandao ya kitaarifa na kushiriki katika miradi ya kisasa zaidi ya hapo napenda kujifunza ujuzi wa ubunifu na kipato cha mawazo kama uchoraji, usanifu na uandishi wa maudhui ujuzi huu hufungua fursa za kuonyesha mawazo yangu kutoa suluhisho za kipekee kwa changamoto mbalimbali na kuongeza thamani ya kile ninachokifanya katika maisha. Ni njia ya kukuza ubunifu na kuendelea kujifunza mbinu mpya za kujifanikisha. Napenda kujifunza ujuzi wa mawasiliano na uongozi ambapo ni muhimu kwa sababu kunisaidia kushiriki na wengine kwa ufanisi, kueleza mawazo yangu ya uwazi na kuwa kiongozi mzuri pale ninapokuwa sehemu ya timu. Ujuzi huu hufundisha pia maadili muhimu kama uvumilivu, heshima na motisha ya kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja hii yote kwa pamoja maujuzi yote inasaidia katika ukuaji wa mtu kibinafsi na kurahisisha ile jambo analofanya maishani.

Mimi huweka siri salama kwa njia ya uangalifu na nidhamu. Kwa kabisa, napanga ni siri gani ni lazima nikiifadhi na ni lini naweza kushilikishwa. Kwa kawaida, napendelea kushughulika na siri ambaso uhusiana na mambo ya kibinafsi, kazi, au watu wengine kwa heshima. Hii, husaidia kuakikisha kuwa taarifa muhimu, hazijafahamika kwa watu wasiohusika. Zaidi ya hapo, hutumia mbinu za usalama kwa wakidigitali au kibinafsi. Kwa mfano, kumbukumbu za siri zinazohifadi mtadaoni kupangwa kwa nenosiri thabiti au katika faili zirizo na usalama wa zaidi. Pia, napenda kuepuka kuzungumzia siri hadharani au na watu ambao si wa karibu au ambao hawawezi kwa minika. Hii ni muhimu hili kuepuka kugongana na tatizo la uvujaji wa tarifa. Pia huchukua tahadhari kisaikolojia kinacho ninapokuwa na taarifa nyeti. Najitahidi kwa kuikumba kwa njia ya busara si kwa kuzungumza sana au kuionyesha hadharani. Pia nahakikisha kwamba wale ambao wanapaswa kujua siri hiyo wanashinikishwa kwa uwazi na kwa sababu sahihi bira kuadhiri wengine au kusababisha migogoro.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu na kusikiliza mziki. Napenda kusoma vitabu fia hadithi, elimu au maendeleo binafsi kwa sababu kufungua mawazo yangu. Kunipa marifa mapia na kufundisha jinsi ya kukubariana ama kukabiriana changamoto za kimaisha. Haswa kusoma pia, huchangia utulifu wa akili na kunisaidia kupumzika bada ya siku ndefu kazini ama pale shuleni. Saidi ya hapo, napenda kusikiliza mziki hasa nyimbo zenye mdundo wa kufutia au ujube za maana. Mziki hunisaidia kuondoa msongamano wa mawazo, kuongeza furaha na kunipa msukumo wa kufanya kazi mbaribari. Mara nyingi kusikiliza mziki ni sehemu ya mda wangu na kupumzika kwa burudani na kuchangia kuongeza umakini na hisia sa furaha. Pia napenda kuingiza michezo midogo ama shuguli za ubunifu kama kuchora na kuandika hadithi ndogo. Kwani uchangia fikira zangu za ubunifu na kunifanya nijisikie kuridhika, shuguri hizi ufanya mda wangu wa bure kuwa maana na unauchangia ustawi wa mwiri na pia akili kwa jumra.